Ndiyo, huwa nasoma habari zangu karibu zote mtandaoni, kwa sababu hunifikia haraka na kwa umakini mkubwa. Ni wapo nyumbani, habari zangu zote hunifikia kutumia mtandao. Mtandao, ndiyo njia rahisi kabisa ya kunifikia mtandao. Habari zangu, za siku nzima huwa nazipata mtandaoni.

Kumbukumbu ambayo inanihusu nzuri ya utotoni, kumbukumbu hiyo, wakati nilipokuwa mtoto, nilikuwa napenda sana kuongozana na marehemu mamangu. Ilikuwa ni kumbukumbu nzuri sana, pale pindi ambapo mamangu anaweza kututoa tuende tukaeze kutembea katika fukwe za bichi, Dal Eslam. Ilikuwa ni kumbu kumbu nzuri sana. Mama yangu peke ndio alikuwepo naongozana naye muda wote katika kumbukumbu zangu nyingi nzuri. Kitu alichofanya maalumu kwangu ni kueza kunitambulisha kwa wafanyakazi wenzake pindi alipokuwa mwalimu. Huwa najisikia amani na flaha sana katika kumbukumbu hii.

Huwa nina vitu vingi sana vya kufanya kabla ya kulala. Lakini kitu nachopenda kufanya kabla ya kulala, huwa napenda kuangalia filamu. Labla filamu ya katuni, filamu za mapigiano, lakini yoyote filamu ambayo itakuwa nzuri na kunivutia kwa muda huo. Huwa napenda sana kuangalia filam kabla kulala.

Kwa siku, huwa naweza kuoga mara mbili, mpaka mara tatu. Kwa hali ya joto ilokuwepo kwa sasa, kunanilazimu kuoga mara tatu. Asubuhi mchana na jioni ili kuweza kujisikia mwenye afya, na amani, na furaha pia.

Ndio huwa napenda sana kusoma maoni mtandaoni huwa yanawezakunitanua akili na kuweza kupata maoni mapya uku mtandaoni. Maoni huwa yamechangayika na watu mbali mbali. Unapokuwa unafatilia maoni, uweza kuongeza ukubwa wa ubongo na akili. Kila kitu kinacho andikwa mtandaoni, sio cha kufatisha, lakini niwizuli kuchukua maoni mazuli.

Ndio huwa natoa sadaka na michango pia. Inategemea kwa muda uo kitu kipi kinaitajika. Pia ni mwepesi wa kutoa sadaka sana. Pali ambapo pana uitaji kutoa sadaka nitatoa muda wote. Michango huwa sio hitaji muhimu sana lakini ni vizuli kuchangia michango kuweza kuongeza, uaminifu na kujiamini zaidi.

Hapana, sio mpenzi sana wakuvalia vipuli, lakini naweza kuvaa kama nikipenda. Kwa sababu, nimesha wai kuvaa vipuli. Huwa nikivaa naonekana vizuri naonekana kama kijana wa kileo zaidi nikiwa na vaa vipuli.

Kuweza kufanya ili kuweza kupunguza matumizi ya plastiki. Kuna njia nyingi sana za kuweza kupunguza matumizi ya plastiki. Kama kutumia kifaa au mifuko ambayo inaweza kuwaka kwa ulaisi kwa moto au kuweza kuhalibika pale ambapo vimefukiwa chini ya alzi hayo ndio vitu ambavyo nafanya kuweza kupunguza matumizi ya plastiki.

Ploglamu ya simu ambayo utumia kila siku ni Instagram. Instagram ni jukuwa ambalo lina nipatia wateja na kuweza kuposti biashala zangu. Istaglam ndio kitu cha mwanzo na ndio kila kitu kwa kuweza kufungua kwa siku. Kinaweza kuniongezea kila kitu katika biashala yangu.

Njia ambayo ninayotumia kila siku ya usafiri huwa mara nyingi sana natumia miguu na mara chache hutumia usafiri wa pikipiki kuweza kufika na kurahisisha kufanya kazi zangu. Kwa hizo njia zote huwa naweza kuwafikia wateja zangu na kuweza kufanya biashara zangu.

Habari huwa ninapata zaidi kwenye simu kuliko sehemu nyingine yoyote. Japo kwa mara kadhaa huweza kufika kwenye tv au kompyuta kuweza kupata hizo habari. Lakini kwa dunia ya sasa ilivyofika unaweza kupata habari zaidi kwa kutumia simu na kompyuta.

Siwezi kudanganya, lakini sio mpenzi wa kucheza baseball na wala sio mfatiliaji. Kwa hiyo, kuhusu baseball, siielewi chochote. Lakini nikipata munda au wakati naweza kufatilia. Kwa sababu ni mchezo mzuli, unajumlisha watu na malafiki kuweza kuwa kutanisha pamoja.

Huwa napenda zaidi kusimamia kuliko kusimamiwa. Kwa sababu ukisimamia, huwa inaongeza kujiamini na kuweza kufanya kazi kwa bidii zaidi. Kusimamia ndiyo vizuri zaidi. Sana sana huwa napenda kujisimamia mwenyewe kuliko kusimamiwa. Kwa sababu naweza kupanga vitu vyangu vyote na kujiamini zaidi.

Shughuli zangu ambazo ninazifanya kwenye, kwenye mvua, huwa kuna shughuli nyingi, lakini mara nyingi nikiwa nafanya shughuli zangu za kwenye mvua, mara nyingi huwa naishia kupata mafua tu na, sio nzuli zaidi kuchezea mvua kwa sababu kunaweza kukuletea magonjwa na kifua labda.

Sawa, kuwa kuna mahala kwingi ambapo napendezwa napo. Lakini mahala ambapo napendezewa zaidi, ni pale mahala ambapo palipokuwa fukwe za bahari na bahari ambayo inakuwa safi kuweza kuiangalia muda wote hiyo ndo sehemu napenda kuwepo kwa muda wote ambapo naweza kuwepo.

Mara nyingi huweza kucheza na marafiki zangu ifikapo jioni huwa nacheza sana mpira kwa sababu ndio mchezo ambao tunaupenda au kuupenda. Ni mchezo mzuri, unaweza kubadilishana mawazo na watu. Na kuweza kushikana na kukumbatiana kwa karibu zaidi. Mchezo ambao naupenda ni mpira.

Lugha ambayo ninapenda kujifunza nina tamani siku moja ya kueza kujifunza kifaransa. Ni lugha ambayo naipenda nafuatilia na najua basi ya maneno. Kama bonju, kuma sava, sava bie, kuma titapo. Izo ni baadhi ya sentensi aa maneno ambayo naweza kuyajua. Kwa hiyo napenda zaidi ningeweza kujifunza kifaransa.

Huwa ninapenda kuvaa nguo ambazo ziko na maadili zaidi nguo ndefu, zisizobana, suruali ndefu, tishati ya wastani na shati la mikono mirefu. Hizo ndiyo huwa napenda sana kwa sababu ukivaa nguo kama hizo utaonekana maridadi pia unaweza kuingia nazo sehemu yoyote.

Somo ambalo nimelipenda wakati nipo shuleni nilibahatika kupenda bookkeeping. Ni somo zuli sana. Kwa hiyo, ukipenda bookkeeping, lazima utapenda na commerce. Kwa hiyo, baada ya kupenda bookkeeping, nikaanza kupenda na commerce pia. Commerce ni somo zuli, nilikuwa nafanya vizuli. Lakini, sikuweza kubahatika kusoma masomo ya biashara, mbaka ambapo nimemaliza shule. Lakini ningependa zaidi kusoma bookkeeping na commerce pia.

Huwa napendelea zaidi kusoma kuliko kuandika. Japo huwa unaweza kuandika bila kusoma. Lakini uzuri zaidi ni huwa napenda kuandika. Ni mpenzi zaidi wa kuandika. Naweza kuandika sentensi ndefu na mistari mirefu. Au karatasi kubwa kabisa kuweza kuandika maneno. Napenda sana kuandika.

Kitu ambacho nina chueza kufanya kushilikia na timu ni kuajibika ambavo timu inanitaji. Kueza kutoa kila kitu kwenye timu, kutoa mchango na mawazo hulu. Kuweza kuruhusu kufanya discussion au mahojiano madogo madogo kama timu. Hicho kitu ambacho kinatufanya kuwa pamoja kwenye timu. Kwa hiyo hivyo vitu nivyo vitaja, ndiyo vinanifanya tuweze kushilikia na katika timu.

Ndiyo, huwa napenda sana kusikiza redio, sana sana vipindi vya asubuhi vya michezo, huwa navipenda kuvifuatilia zaidi. Ni vipindi vizuri ambazo vinakusanya matukio yote ya michezo yaliyotokea kwa siku ya jana au ya leo mapema. Ninapenda kufuatilia vipindi vya redio vya michezo zaidi kuliko vipindi labda vya music na vipindi vya story.

Ninapenda zaidi kutembea sehemu moja panaitwa Hawaii. Hawaii ni sehemu nzuri sana. Pana fukuwe ambazo nzuri. Pia kuna melima ya volkano hai. Milima iyo ambayo volkano yake mbaga saa ivi ambapo ipo hai. Napenda kuwepo seemu hizo. Na siku moja natumaini nitafika.

Vifaa vyangu uwa ninaweza kusasisha pale ambapo vinahitajika. Kama vitu vyangu vyote vipo tayali katika usasishaji, havina haja. Kusasisha, inategemea kuweza kwa jumla kuweza unahitaji nini kwa mda huo. Lakini mala nyingi huwa kwa mwaka, unaweza kusasisha mala mbili labda. Lakini katika vitu vingine, huweza kusasisha kila muda.

Ndiyo, ni mewai kutembelea mto. Ziwa sijabatika kutembea, lakini ni meweza kutembelea mito. Ata hapo napokaa ni kuna mto mbele ya nyumba. Na kwa hiyo, kila siku naweza kuona mto huu na kuweza kuhisi pale ambapo upo karibu yangu zaidi. Ni mewai kutembelea mto.

Sawa, mnyama wangu nafuga ni mnyama wa aina ya paka. Anaonekana mpole, lakini pia kuna muda ni mnyama wenye vurugu. Tabia zake ni mchangafu muda wote. Anapenda kulala na kueza kula. Kitu ambacho wanaweza kufanya kunichekesha ni pale ambapo wanaweza kufanya kueza kucheza michezo yao, maana aki wapo wawili wadogo. Kitu hiko ndio kinaweza kunichekesha zaidi. Kitu ambacho kinanifanya ni weza kupenda wanyama pori wa kufugwa. Kwa sababu inaweza kukusaidia kama ulinzi. Ule uwepo nyumbani au sehemu ambapo panaweza kuwepo na hatari.

Mafanikio nilio yapata kazini ni mafanikio mengi, lakini kwa sasa kuna fanikio langu moja ambalo natamani kulifanikisha kutokana na kazi yangu. Mafanikio yangu nitakutajia fanikio langu moja kutoka kazini. Nime weza kuongeza kipato changu kutoka asilimia ishirini mpaka asilimia stini. Ambapo kama ninaweza kupata elfu hamsini sasa ninaweza kupata laki tatu mpaka laki nne ni mafanikio makubwa sana.

Michakato ya kazi huwa inaboleshwa kwa kuweza kupangiliwa. Michakato hiyo yote huweza kupangwa pale ambapo kabla kuweza kuingia kazini. Inatakiwa yote ipangiliwe kuweza kufanyika kwa mula huo. Ni michakato ambayo huwezi tuu kukaa na kuanza kuichakata kwa siku ambayo ambayo umeshai anza. Lazima uifanyie michakato yote siku kama ya nyuma yake kabla ya kuenda kuingia katika siku husika.

Kwa sasa sina shirika lolote ambao na shirikiana nalo ila muda sio mrefu naweza kupata shirika la kuweza kushirikia nalo. Natamani kupata shirika lolote la kuweza kushirikiana nalo. Kwa sasa sijaweza kubahatika kupata shirika lolote. Lakini kama lipo au nikaweza kulipata ningejiunga nalo mara moja.

Ndiyo ni mpenzi husoma gazeti, lakini kwa sasa hivi magazeti yote yameweza kuhamishua katika simu digitali. Simu hizo ambazo zinaweza kukupatia magazeti kwa muda wowote unaotaka ni wewe tuna pesa yako. Unaweza kununua magazeti la leo ata la mwaka uliopita. Ili mradi tu uweze kupangilia mpangilio sahihi wa kuweza kupata ya huduma hiyo.

Maoni huwa napokea kutoka kwa watu wengine kwa umakini zaidi kuweza kulinganisha takwa au mahitaji ya maoni hayo. Lakini kwa uzuri zaidi uweze kuyapokea maoni na kuweza kuyafanyia kazi na kurudisha mrejesho au jibu zuri zaidi ambapo anaetoa huweza kuridhika nalo.

Ndio, nimewahi kulima japo kwa uchache katika bustani ya shule. Nimewahi kulima, lakini sio sehemu kubwa. Kwa hiyo, ninaweza kusema naidia au kuweza kusaidia pale ambapo panahitajika wenye kulima. Naweza kulima, lakini sio sehemu kubwa sana.

Kitu ambacho naeza kufanya jioni kabla kulala ni kuweza kufatilia abali na nini kimetokea kwa sasa. Lakini pia ninaweza ifikapo jioni kuweza kuandaa mipango na mipango yote ya kuweza kwa siku inayo fatia. Kama kueza kuandaa tangazo na kubuni mauzui ya kuweza kupost katika kulasa yangu.

Ndiyo, napenda na kufuatilia hadithi za ajabu. Ni mfuasi au mpenzi mkubwa wa hizi hadithi. Zinakufanya muda wote akili iweze kuwa timamu na kuhitaji. Nini kitatokea kwa muda huo. Pia huweza kuongeza upana wa uelewa zaidi kuliko hadithi za mapigano. Hizo ndizo hadithi nzuri ambazo naweza kufuatilia na nazipenda pia.

Siku yangu ya kuzaliwa huwa nina sheherekea kwa namna nyingi sana. Lakini namna ambayo naipendelea zaidi ni kuwepo nyumbani na kuweza kufanya kazi zangu zaidi. Pia huweza siku hiyo kuweza kumuomba mwenyezi mungu kwa kuweza kufika duniani kwa siku hiyo ni siku ambayo na kuwa mchangamfu na kuweza kusaidia watu wengine.

Kitu ambacho kinaweza kunifanya nicheke, kuna vitu vingi. Nitakutajia vichache na kukuambia. Kitu ambacho kinaweza kunifanya kucheka kwa sasa, ni kuweza kuona au kusikia maudhui ya kuchekesha. Kitu hicho ndiyo kinaweza kunifanya, nikacheka muda wowote kwa sasa. Ni maudhui mazuri, unaweza ukaona, pia na ukacheka.

Ndiyo napenda hesabu lakini sio kwa ukubwa sana. Ni mfuatiliaji mzuri wa mahesabu madogo pia. Lakini ninapenda kufanya mahesabu yanayohusu fedha na idadi za vitu ambavyo vilivyopo hayo ndio mahesabu peke ambayo naeza kufanya. Mahesabu mengine kwa sasa sishughuliki nayo.

Malengo ambao naweza kuweka kwa kila mwezi kazini ni malengo ya kutoka seemu moja kuelekea seemu nyingine. Kama ambapo unafukia mshahala wa kupata feza, unaweza ukapata laki tano, uka sema laki mbili unaweza kuweka, na laki tatu ukafanya kwa matumizi yako mingine. Ayo ndiyo malengo ambayo unaweza kuweka ambapo unavokua kazini.

Wakati wa jua kali huwa kuna njia nyingi za kuweza kufanya, lakini njia ambao inapendelewa zaidi njia kuweza kukaa kivulini na kukaa sehemu moja kuweza kukwepa jua hilo. Ni njia nzuri zaidi inatumiwa kwa kuweza kukwepa jua na kukaa kivulini. Hizo ndo njia nzuri. Kwa hiyo wakati wa jua kali huwa napenda kukaa kivulini.

Chakula kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni chakula fulani ambacho kinaitwa pizza. Hiko ni chakula ambacho asili yake ni chakula kutoka Italy, kwa hio. Kwa kwanza kilikuwa ni chakula cha kigeni kwangu. Hiko ndio chakula ambapo nimekijaribu au kukionja. Ni chakula kizuri, pia natamani siku ingine kuweza kula.

Udhaifu kazini uweza kushurikiwa kwa njia nyingi sana, lakini njia kwanza kushughulikia udhaifu ni kueza kukabiliana nao. Ukiweza kukabiliana udhaifu, unaweza kutatua chochote katika kazi hiyo. Kwa hiyo, kabla ya kushughulikia udhaifu, wanabidi kujua unatokea wapi na kueza kuukabili.

Ndiyo, ninapenda maua, maua mazuri ambayo yameweza kuchanua kama maua ya uaridi. Huwa na harufu nzuri sana. Maua hyo huweza kupatikana kwa urahisi pakiwa mitaani au sehemu ambako kuna bustani kubwa. Huwa ni maua ambayo yanavutia sana kuyaona kwa macho. Napenda zaidi maua ya uaridi.

Kitu ambacho nachotaka kufikia katika kazi yangu ni kuweza kujikuza zaidi katika biashara. Na baada ya miezi michache, nina mpango wa kufungua eneo la kueza kufanya biyashara. Iyo ndiyo njia yangu kubwa na utaka kufika katika kazi yangu. Kwa hiyo, na andaa mtaji wa kuweza kufikia malengo hayo.

Mwezi wa mwaka ambao ninaupenda zaidi ni mwezi wa nne. Mwezi huu ambao nina lkuwa nimezaliwa. Mwezi wa nne tarehe kumi na tatu ndiyo mwezi ambao ninaupenda zaidi na siku hiyo. Kwa hiyo katika miezi yote ya mwaka huwa napenda mwezi wa nne na walao mwezi wa kumi na mbili. Mwezi wa kumi na mbili ambapo wamezaliwa baba yangu ni miezi naipenda.

Kitu ambacho uweza kueka au kuandaa neno salama ni pale ambapo navokua naliandaa na maneno ya elufi kubwa, ya herufi ndogo kwa kuchangana namba na alama baazi. Ukiandaa neno la usalama kutumia na mnaio uweza kuezesha mtumiaji mwingine kushindwa kufungua. Njia salama ni njia hii hapo.

Ndio, huwa natumia zaidi Wi-Fi kwa sababu inaweza kunisaidia kupata data unlimit kuliko ninapotumia data ya simu. Wi-Fi ndo njia nzuri zaidi ya kuweza kupakua na kuhifadhi mafaili makubwa na madogo kwa uharaka zaidi bila ya kuhofia MB's kuisha. Kwa hiyo, huwa natumia Wi-Fi niwapo kazini au nyumbani.

Njia ambayo naitumia kupumzika ni njia ya kuweza kukaa nyumbani au sehemu pametulia na kuweza kusikiliza mziki laini. Hiyo ndio njia nzuri zaidi ya kutumia. Niligundua njia hii kutoka kwa rafiki yangu mmoja ambaye nimesoma naye. Ni njia nzuri sana. Hapana ni mazoezi ya yoga kwa kuweza kupumzika hapana. Labda kwa kuweza kufanya meditation mara kadhaa. Pia ni njia nzuri sana ambapo unaeza ukaitumia.

Jamii yangu huwa inashiriki nao kwa njia nyingi ya kuweza kutoa na kupokea. Lakini huwa inapenda zaidi kutoa. Iyo ndiyo njia nzuri zaidi ya kuweza kushirikiana katika jamii. Kwa sababu unapokuwa umetoa ni rahisi sana kwako bafazi liyo na kuweza kukumbu kwa same nyingine. Niwizui zaidi kushawa jamii kwa kuweza kutoa na kupokea kichache.

Kazi ambayo ni naistamini zaidi ni kazi ya computer science au IT iyo ndiyo kazi ambayo naistamini zaidi. Na inatege inategemea siku moja kuweza kuji funza na kuweza kuwa professional au mtaalamu wa kazi hii zaidi. Ni kazi ambayo na itamani na siku moja naeza kuenda kuji fundisha.

Sawa, mfumo na upendeleo wa simu ni mfumo wa smartphone, ni mfumo ambao upo haraka zaidi, unaweza ukapata chochote kwa kutumia mfumo huo, huo ni mfumo mzuri zaidi na ni mfumo wa kisasa, ambapo unaweza kutengeza pesa kwa kuwa nyumbani tu kwa kutumia mfumo huo.

Ndiyo, huwa ninafanya mazoezi asubuhi na jioni. Pale ambapo, ninapokuwa nimeamka mida ya saa mbili, huweza kufanya mazoezi madogo madogo, ambayo ya naweza kukumaliza misuli, na kujenga afya, na kuweza kupata nguvu kwa siku hiyo ambayo naianza. Mazoezi ya jioni, huwa ni zaidi ni mpira. Mazoezi hayo huweza kutumia nguvu zaidi, speedi, na akili nyingi. Hayo ambayo ndo mazoezi ambayo nafanya ya aina mbili.

Mawasilisho yapo ya ina nyingi lakini mawasilisho ambayo nayapenda na kuweza kuyafuatilia ni mawasilisho ya kuwasilisha kitu au data taarifa kuweza kuziwasilisha kazini hayo ndiyo mawasilisho ninayapenda zaidi. Nina kuwa na furaha kuweza kuwasilisha hayo mawasilisho.